Nikitaka kustarehe, njia zangu ni very simple. Kwanza, nasikilizanga mziki soft kama RNB then nakaa tu chini napumua. Sometimes nakunywa chai ya ama kahawa, polepole nikiscroll kwa simu bila pressure ya anything. Mara nyingine, napenda kutoka nje kidogo natembea mtaa nikipata some fresh air. Hata kama ni dakika kumi, hiyo inanisaidia kureset. Kama niko indoors naweza watch series ama YouTube kidogo. Siko busy just one or two series na unafeel vizuri. Pia napenda kupiga story na watu wangu, marafiki na familia. Ukicheka stress pia inaisha and life is good.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza nachukua muda mfupi kujitambua na kushukuru kwa siku mpya. Baada ya hapo, najipanga kitandani ili kuanza siku nikiwa na mazingira safi. Kisha naenda bafuni kuosha uso na kupiga mswaki. Jambo linalo nisaidia ku amka vizuri na kuwa tayari baadae, mara nyingi mimi hunywa maji au chai nyepesi ili kuupa mwili nguvu. Nikipata muda na angalia ratiba ya siku ili nijue kazi au shughuli zilizo mbele yangu.

Mimi ningependa sana kutembelea Japan, naitamani nchi hiyo kwa sababu nimeisikia mengi kuhusu utamaduni wao wa kipekee, na jinsi teknolojia yao ilivyopiga hatua. Pia nimekuwa nikiona picha nyingi za mlima Fuji na ningependa kuona uzuri huo macho kwa macho. Ningependa pia kuona maua ya cherryblossoms na pia ningependa kutembelea miji mikubwa kama Tokyo ili kujionea mchanganyiko wa zamani na mpya. Mimi nahisi msisimko mkubwa sana. Ninapofikiria kuhusu safari hiyo. Ni kama ndoto inayosubiri kutimia.